Kazi ambayo naithamini sana ni kazi ambayo naifanya, kazi ya ualimu, na sababu ya mimi kuipenda hii kazi ni kwa sababu hii ni kazi ambayo mtu huweza kutangamana na watu, sana sana wanafunzi na pia ni nafasi nzuri sana ya kuweza kuongeza maarifa kwa wanafunzi hivyo basi naishika hii kazi kwa thamani sana.

Kama mtu binafsi mimi hujifunza mambo mapya kwanza kupitia mitandao utapata kwamba katika siku za saa hii, kuna mitovuti nyingi sana ambazo zina mambo mbali mbali. Hivyo basi mimi hujifunza mambo mapya sana kupitia mitandao. Na pia mimi ni mtu ambaye ni msomi hivyo kupitia vitabu naweza kujifunza mambo mapya.